Napenda kusimamia kazi zangu mwenyewe. Lakini niko tayari kusimamiwa inapohitajika. Kusimama kunanisaidia kuwa na uhuru na kupanga kazi. Kufanya maamuzi na kuhakikisha malengo yanatimia kwa wakati. Pia kunanipa nafasi ya kuonyesha ujuzi wangu na kunasaidia wengine kwenye timu. Kwa upanda mwingine kusimamiwa ni muhimu kwa sababu kunatoa mwongozo, maoni na msaada kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi. Hii hunisaidia kujifunza mambo mapya, kuboresha utendaji wangu na kuepuka makosa. Kwa ujumla, ninaamini kuwa mchanganyiko wa kusimama na kusimamiwa husaidia mtu kukua, kitaaluma na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kile chenyi hadithi ya kuvutia na wahusika wanaonyesha maisha ya kweli. Kwa mfano napenda vipindi vya drama au mfululizo unaoonyesha maisha ya kila siku ya watu. Changamoto zao na jinsi wanavyo pambana kufikia ndoto zao. Kipindi kama hivi hunifanya nijisikie karibu na wahusika kwa sababu vinaonyesha hali ambazo. Hata mimi au watu ninaowajua, tunaweza kukutana nazo. Sababu nyingine ninayopenda vipindi vya aina hii ni kwa sababu vinatoa mafunzo ya maisha. Mara nyingi wahusika hupitia matatizo mbalimbali kama migogore ya familia, changamoto za kazi au matatizo ya kifedha. Na mwisho wa siku wanapata suluhisho. Hii hunipa motisha na kunifanya nijifunze namna ya kukabiliana na changamoto zangu binafsi. Pia napenda vipindi ambavyo vina ujumbe mzuri na wa maadili. Kama vile umuhimu wa urafiki, uaminifu na kufanya kazi kwa bidii.

Kifacha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inasaidia kufanya mambo mengi, kwa urahisi na kwa haraka. Kwanza, ninaitumia kuwasiliana na familia marafiki na watu wa kazini kupitia kupiga simu, ujumbe mfupi na programu wa mahasiliano kama WhatsApp au barua pepe. Mawasiliano haya hunifanya nibaki karibu na watu nona wajali hata kama tuko mbali. Pili, simu inanisaidia kupata taarifa muhimu. Ninaweza kusoma habari kuangalia hali ya hewa au kutafuta majibu ya maswali mbali mbali kupitia interneti. Hii hunifanya nijue kinachoendelea duniani na kunisaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku. Vile vile simu ni kifaa muhimu kwa kazi na masomo. Naeza kutumia programu mbalimbali kuandika, kupanda ratiba, kuhifadhi kumbukumbu au hata kuhudhuria mikutano ya mtandaoni. Hii hunirahisishia kupanga muda wangu na kuwa na mpangilio mzuri wa shughuli zangu. Kwa upande wa burudani simu inanipa nafasi ya kusikiliza mziki.